Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni waaminifu, mawasiliano mazuri, na uwezo wa kusikilizana na wengine. Kiongozi mzuri anajua kuongoza kwa mfano, huwaheshimu watu wake, na kuhamasisha kufanya kazi kwa pamoja. Pia ni muhimu awe na maono, awe mwenye haki, na awe tayari kuwasaidia wengine kukua na kufanikiwa.

Ndiyo, najiona kama mtu wa ubunifu kwa sababu napenda kufikiria njia mpya za kufanya mambo na kutatua changamoto. Mara nyingi napata mawazo mapya ninapofanya kazi kuwasiliana na watu au kujifunza kitu kipya. Ubunifu hunisaidia kuboresha kazi yangu na kufanya mambo kwa njia rahisi na yenye matokeo, mazuri.